Naam, siku njema ni ishara ya heshima na kujali wengine huonyesha kwamba unadhamini uhusiano wako na mtu unayemuaga au watu unaowaaga na unatambua umuhimu wa matakwa mema kabla ya kutengana Pia, kauli hii husaidia kudumisha mawasiliano mazuri na kuimarisha uhusiano kati ya watu Iwe ni nyumbani, kazini au katika mazingira mengine ya kijamii Neno hili siku njema ni neno la adabu, heshima na ni neno nzuri zaidi haswa unapotumia kwa kuweza kuwaaga wenzako ni kuonyesha unawatakia mambo mema kwenye maisha yao, unawatakia mambo mazuri katika hiyo siku ili mnaporudiana kukutana mueze kuwa na amani na kila mtu awe amefanikiwa kwenye maisha yake Vilevile siku njema ni salamu yenye maana chanya inayotumika kuaga kwa adabu na ukarimu hutumika kama baraka ya siku ikionyesha matumaini kwamba mwenzako atakuwa na siku yenye mafanikio na utulivu katika shughuli zake zote za siku au kwenye mambo yake anayotaka kuweza kuyafanikisha siku hiyo siku njema ni nzuri zaidi kuweza kutumia kwa sababu ni neno la adabu na heshima.

Naam, tatu ni neno la kiswahili linalotumika kuonyesha nambari ya tatu katika mfululizo wa fitu au matukio. Ni sehemu ya orodha ya nambari za msingi ambazo hutumika kuhesabu au kuonyesha nafasi ya kitu fulani katika mchakato au mpangilio. Pia, zaidi ya maana yake ya kawaida, kama nambari, tatu inaweza pia kuwa na maana za kiutamaduni, kijamii au kidini. Kulingana na muktadha wa matumizi kwa mfano, katika baadhi ya tamaduni, nambari tatu inaweza kuhusishwa na mafanikio, mwafaka au mazungumzo ya maisha. Pia neno tatu lina umuhimu wa mzingi katika mawasiliano na hesabu na hutumika sana katika maisha ya kila siku ili kueleza mpangilio au idadi ya vitu ni neno rahisi lakini lenye umuhimu mkubwa katika kueleza mifano ya mpangilio au ratiba au muundo wa mambo mbalimbali Neno tatu hutumika pia kwa kuweza kuhesabu vitu iwapo unahesabu kama ni ngombe au kuku neno tatu hutumika zaidi haswa upande wa hesabu.

Naam nadra lina maanisha kitu ambacho ni cha kipekee cha gafla au kinachotokea mara chache sana kwa siku au kwa wakati au pia mara chache kwa mwesi ni hali au tukio lisilo la kawaida na si rahisi kupata au kutokea mara kwa mara katika maisha ya kila siku Neno nadra huashiria upungufu wa mara kwa mara au upungufu wa kawaida wajambo fulani Pia nadra inaweza kueleza tukio la kipekee ambalo linavutia au linahitaji kutiliwa maanani kwa sababu halitokei mara kwa mara inaweza pia kutumika kueleza tabia hali au sifa ambazo si za kawaida na ambazo hupata uzingatiaji mkubwa kwa sababu ya ukosefu wa mara kwa mara Kwa maoni mengine, Neno nadra lina umuhimu mkubwa katika kueleza vitu au matukio ya kipekee ambayo mara nyingi huleta hisia za mshangao, shukrani au hata tahadhari linatumika kuonyesha dhamani ya tukio au hali inayotokea chini ya mazingira yasiyo ya kawaida au mara chache Pia neno nadra hutumika yuwapo umeeza kupewa mambo na ambayo haistahiri au mambo na mbayo hautaki Unaweza ukatumia neno nadra kwa kusema mambo hayo ni nadra kueza kuyatimiza.

Naam, Ankara ni aina ya kitamba cha pamba kinacho julikana kwa rangi zake angavu, michoro yenye muundo, wa kipekee na ubora wa hali ya juu. Kitamba hiki ni maarufu sana hasa katika Afrika magaribi na maeneo mengine ya Afrika kwa ajili ya kutengeneza nguo za kila siku za sherehe. Ankara ni kitambaa kinachotumiwa na watu wengi katika tamaduni mbalimbali kama ishara ya utambulisho wa kijamii, mitindo na utamaduni. Pia, kitamba cha Ankara kimejulikana kwa michoro yake ya kuvutia rangi zinazovutia na mifumo ambayo mara nyingi huwa na maana za kijamii au kidini. Huku pia kinahimiza ubunifu na ubora katika mitindo ya mavazi Kwa mtazamo mwingine au vile vile Ankara ni kitambaa cha pamba kilicho pambwa kwa rangi na michoro ya kipeke kinachotumika sana katika utengenezaji wa mavazi yenye mvuto wa kipeke wa kitamaduni na kisiasa Ankara ni kitamba na ambacho ni kizuri haswa kwa kueza kutengeneza mafazi, kueza kufalia wakati wa sherehe au wakati wa sherehe za kitamaduni Unapohuduria pale ukuwe umefaa nguo na ambayo imeshonwa kupitia kitambaa cha Ankara inakuwa ni nguo ya kuvutia zaidi.

Naam joto ni kitu na ambacho sii muhimu haswa kwa maisha ya binadamu, wanyama, mimea na vitu vingine vingi Kwa sababu joto linaeza likakuchoma ngozi yako ieze kukua na mwonekano mbaya inaeza ikakuletea mambo mengi kama vile kuwa na joto jingi mwilini kutokwa kwa jasho na kuweza kufanya mazingira mabofu Unapokuwa na joto jingi huwa na mambo mengi na ambayo si mazuri au anga huaribika Hakuna utulivu wa hewa joto ni kitu na ambacho si kizuri saidi haswa kwa maisha ya binadamu na pia kwa wanyama kwa sababu kunapokuwa na joto jingi unaeza ukapata nyazi sinakauka Chakula cha wanyama kinakauka Pia mimea pale shambani inaeza ikakauka na joto huleta mambo mengi umaji unaeza pata mabawa ya maji inakauka joto ni kitu na ambacho kina madhara mengi zaidi haswa kwenye maisha ya binadamu, wanyama na pia ndege. Joto ina madhara mengi zaidi, humu duniani ama humu nchini.

Naam haraka linamaanisha kazi au uharaka wa kufanya jambo fulani Yaani utendaji wa shuguli kwa wakati mfupi zaidi au kwa mwendo wa haraka kuliko kawaida haraka inaonyesha nguvu ya kuharakisha mchakato au tendo ili kufanikisha kitu kwa mda mfupi iwezekanavyo ili kuweza kumaliza kitu kile uli unachokifanya kwa haraka ili uweze kuwa kupata mda wako wa mapumziko au kuweza kufanya kazi nyingine na ambayo ni muhimu zaidi katika mawasiliano ya kawaida haraka hutumika kueleza hatua ya kufanya kitu bila kuchelewa mara moja au kwa mkazo wa mda Mara nyingi kwa lengo la kukwepa matatizo kufanikisha malengo haraka au kuendana na hali inayobadilika kwa kasi haraka inaweza kuwa ya kimwili kama kukimbia au kusafiri kwa haraka au kusafiri kwa kasi au ya kiakili Pia kufanya maamuzi au kutatua tatizo bila kusubiri unaweza ukatatua maamuzi yako kwa haraka au matatizo yako kwa haraka Pia neno haraka linamaanisha ufanisi wa mda na kasi ya utekelezaji wa jambo lolote na ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku hasa katika mazingira yanayohitaji majibu au hatua za haraka kwa ajili ya mafanikio au usalama.

Habari za asubuhi ni salamu inayotumiwa kuwasiliana na kuwasilisha heshima upendo au uhusiano mzuri kati ya watu wakati wa mwanzo wa siku. Hasa wakati wa asubuhi hutumika kama njia ya kuuliza hali za mtu na kumtakia siku njema au yenye mafanikio. Pia, kauli hii inaonyesha ni nia ya kujali na kuanzisha mazungumzo kwa njia ya heshima na upendo tatika mkutada wakijamii, habari za asubuhi huimarisha mahusiano. Kuweza kuinua motisha, kuanzisha mazungumzo yenye, mtazamo chanya au mtazamo mzuri na kuonyesha heshima kwa mtu anayawasiliana nae Pia ni njia ya kuonyesha utu na adabu katika mawasiliano ya kila siku. Neno habari za asubuhi ni sehemu ya mawasiliano ya kila siku ambayo huleta muamuko mzuri na kuanzisha muktadha wa mazungumso yenye zawabu na mvuto kwa siku inayotangulia. Unapomujulia mwanzako hali kwa kuweza kumsalimia habari za asubuhi. Ni kuonyesha mtu yule unaweza kumjiali na unataka kujua siku yake ikoje. Ama unataka kuweza kumuamkia vizuri ili pia nae aweze kujisikia anadhaminiwa.

Namu neno saa ngapi ni swali la kuuliza muda au saa ngapi jambo fulani linatokea au kuisha Swali hili linaelekezwa kwa mtu ili kupata tarifa ya wakati halisi au wakati wa tokio fulani litakapo wanza kufanyika Pia kujua saya kuanza muktano kipindi cha mchakato au wakati wa tokio fulani Swalihili lina umuhimu mkubwa katika mawasiliano ya kila siku kwa sababu linaweza kupanga ratiba kusimamia muda wa na kuhakikisha shuguli zinaendeshwa kwa mpangilio na ufanisi. Kwa kutumia saangapi watu huweza kufahamu muda wa tukio na kufanya maadilizi au maandalizi ya nayohitajika kabla ya tukio hilo. Kwa ujumla, neno saa ngapi ni sawa na umuhimu au muhimu linalo husiana na muda na hutumika kuelekeza mazungumzo au mipango katika muktadha wa wakati ili kufanikisha shuguli kwa usahihi na ufanisi Unapuulizia ni saa ngapi au unapuuliza masa ni kwamba unataka kueza kufanikisha au kumaliza kasi yako kwa muda unaustahili au kueza kuimaliza kwa haraka.

Naam, makubaliano ni kitu muhimu zaidi haswa mnapokuwa na mazungumzo au mnapokuwa na mambo na ambayo mlikuwa mkiyafanya kwa muda murefu, munaeza kuwa mulikuwa munataka kuweza kufanikisha kitu na ambacho ni muhimu zaidi, haswa kwenye biashara au mambo mengine ya kijamii au kitamaduni, vile vile kwenye kuinua uchumi, mnaweza kuwa na mambo mlikuwa mkiyajadili kwa muda mrefu, ili muweze kuona kama yanaeza kufanikishwa au mawasiliano ya ndani au mazungumzo vile vile mnaweza kuwa mnazungumzia kitu na ambacho ni kitu muhimu zaidi mnaweza kuwa mnazungumzia mambo ya maisha au mambo ya jamii kueza kuisaidia jamii yenu pia kuweza kuinua uchumi wa inchi ambayo yote yanahitaji makubaliano mnapowasiliana vizuri na kupata suluhu mzuri Unaweza kuwa na makubaliano na ambayo ni makubaliano mazuri na yanaweza yakawasaidia Hasua kueza kuinua maisha yenu na kuweza kuweka kwenye maisha ambayo ni mazuri Makubaliano ni kitu muhimu zaidi kwenye maisha ya binadamu au kwa maisha ya sasa.

Naam, vyatu ni mavazi ya miguu yanayotumika kulinda miguu thidi ya majeraha, unapotembea kwenye barabara haswa mabarabara za mawe unaeza ukapata majeraha na ambayo ni mabaya au kufinywa na mawe yale, au kwenye mazingira magumu au hali ya hewa kama joto, baridi au unyevu. Vyatu ni sehemu muhimu ya mavazi kwa sababu hutoa ulinzi faraja na msaada kwa miguu wakati wa kutembea kukimbia au kushiriki katika shuguli mbalimbali. Vyatu vinaweza kutengenezo kwa vifaa tofauti kama ngozi, mipira au mchanganyiko wa nyenzo mbalimbali kulingana na matumizi yake na hali ya mazingira ya nayokumbatiwa. Zinapatikana kwa aina mbalimbali kulingana na mahitaji ya mtumiaji kama vyatu vya kazi, vyatu vya michezo au vyatu vya kawaida au vyatu vya starehe Pia vyatu ni sehemu muhimu ya mavazi ambayo hutoa usaidizi na ulinzi kwa miguu na pia kuchangia mtindo wa mafazi au utambulisho wa mtu katika jamii Unapovaa vyatu na ambavyo ni vyatu maridadi, huleta umwonekano mzuri na kuleta heshima na unaeza ukathaminiwa na watu wengi kwa sababu ya mwonekano wako unakuwa mtu safi au mtu bora.

Naam, mpa ni kitu ambacho kipo au kinapatikana kwa mara ya kwanza, kitu ambacho hakijaeza kutumika au hakijawahi kutumika kabisa Unaponunua iwapo ni simu au ni kitu kingine na ambacho kimetoka kiwandani hakijaeza kutumika na mtu mwingine au kitu kipya ambacho hakijawahi kutumika au kugunduliwa au kuonekana kabla Hali hii inaashiria upya, uumbaji mpya au ubunivu katika kitu hicho. Katika matumizi mbalimbali, mpya inaweza kueleza bidhaa, habari, uzoevu au hali mpya inayojitokeza. Kitu kipya mara nyingi huleta mabadiliko maendeleo au hali ya kufurahisha kutokana na kuwa tofauti na kitu ambacho au vitu vingine vilio kuwa hapo hapo awali. Pia neno mpya linaashiria ubunifu mabadiliko na kuanzisha kwa kitu ambacho hakijawahi kuwepo ni kitu kipya kwenye maeneo yale au kwenye kazi ile ni kitu kipya na huleta matumaini au changamoto mpya kulingana na muktadha wa matumizi yake. Iwapo ni kifaa na ambacho nikiakiteknolojia na ni kipya hamuna uzoevu wa kuweza kukitumia huleta changamoto zaidi.

Naam nyama ya ng`ombe ni nyama inayotokana na mnyama wa aina ya ng`ombe ambayo ni aina ya mfugo unaolishwa na watu kwa ajili ya chakula na shughuli nyinginezo nyama hii ni chanzo muhimu cha proteini na virutubishi vinavyo hitajika kukatika lishe ya binadamu nyama ya ng`ombe inaleza af ya nzuri kwenye maisha ya mtu na vile vile unapo mfuga ng`ombe pale nyumbani Ng`ombe ana manufa mengi kwa sababu atakupa maziwa, atakupa nyama, pia ngozi yake hutumika kwa kutengeneza vitu mbalimbali kama kofia, darama, mishipi, vyatu, mipira na pia nyama ya ng`ombe hutumika kuandaliwa katika njia mbalimbali kama vile kukaangwa, kupikwa, kuchomwa au kuokwa ni moja ya vyakula vya msingi katika tamaduni nyingi duniani na aina umuhimu mkubwa kijamii, kiuchumi na kiafia. Nyama ya ng`ombe ni bidhaa muhimu ya kilimo na chakula inayochangia afya bora na ustawi wa jamii. Huku ikiwa na dhamani ya kiutamaduni na kiuchumi katika maeneo mengi duniani. Nyama ya ng`ombe ni nyama muhimu zaidi kwenye afya ya mtu.

Naam, muda wa mwisho ni kipindi au tarehe ambayo jambo fulani linapaswa kukamilika kuisha au kufikiwa bila ya kusubiri tena ni muda wa mwisho unao wekwa kwa ajili ya kutekeleza shuguli kutoa majibu au kufanikisha lengo fulani muda wa mwisho huwekwa ili kuweka mipaka katika ratiba, kuhakikisha ufanisi na kuzuia, ucheleweshaji wa shughuli, pia husaidia kupanga kazi na kuzingatia vipaumbele ili malengo yafanikiwe kwa wakati unaostahili bila kuchelewa. Pia muda wa mwisho ni sehemu muhimu katika usimamizi wa muda na shughuli mbali mbali na huashiria tarehe au wakati wa mwisho ambapo jambo linaweza kutekelezwa au kupokelewa kabla ya kufikia hatuwa za dhabu ama marekebisho au mabadiliko mengine muda wa mwisho huwa ni mda sahihi ili kuweza kujiharakisha kuweza kufanya mipango yenyu au kuweza kutimiza mipango yenyu kwa haraka kabla ya muda wa mwisho ili msije mukakosea kuweza kufanya kazi zenyu kwa utaratibu mnapaso kufanya kazi zenyu vizuri kwa utaratibu kabla ya mda wa muisho.

Naam, ndege ni mnyama wa aina ya ndege ambaye anaviungo vinavyo mwezesha kuruka angani Pia ndege ni viumbe hai wenye manyoya, mabawa na mifupa nyepesi inayowawezesha kusafiri kwa anga ndege wana uwezo wa kuruka na kutumia kama ishara ya uhuru usafiri na mawasiliano katika tamaduni mbali Pia katika maisha ya kila siku ndege hupatikana katika aina nyingi tofauti kutoka ndege wadogo kama ndege wa bustani ndege wa kubwa kama tai na tai wa baharini Pia ndege hutumika na binadamu kwa njia mbalimbali kama usafiri wa angani kwa kutumia ndege za kisasa au kwa ajili ya chakula, michezo na utafiti wa mazingira Neno ndege linamaana pana inayohusiana na viumbe wa anga wenye uwezo wa kuruka na pia hutumika katika muktadha wa usafiri wa anga na maisha ya kila siku Neno ndege linamaana nyingi zaidi kwa sababu utapata ndege naambao ni ndege wenye uhai na ndege waliotengenezwa kwa chuma Naambao binadamu hutumia kuweza kusafiri nao kutoka nchi nyingine kuenda inchi nyingine.

Naam mazungumzo ni mchakato wa kubadilishana mawazo, habari au hisia kati ya watu wawili au zaidi kwa njia ya maneno mazungumzo hujumuisha mawasiliano ya mdomo na mara nyingine pia huweza kujumuisha mawasiliano yasiyo ya mdomo kama ishara au maandishi Lakini mara nyingi hutegemea mazungumzo ya moja kwa moja mazungumzo yana umuhimu mkubwa katika kuanzisha na kudumisha mahusiano ya kijamii kuelewana kutatua matatizo na kufanya maamuzi katika mazingira ya kijamii mazungumzo huwezesha watu kuleta hisia zao kushiriki mawazo na kupata taarifa muhimu zinazo saidia katika maisha ya kila siku ni kuwa mawasiliano ya binadamu ni sehemu muhimu ya maisha ya kijamii ikichangia uwelewano, mshikamano na maendeleo ya watu binafsi na jamii kwa ujumla. Mazungumzo ni muhimu zaidi kwa sababu mnaweza kuwa na maelewano ambayo ni maelewano mazuri kupitia mazungumzo na kuweza kujiendelesha na kuleta manufaa mengi kwenye jamii.

Naam, ijumaa ni siku ya saba katika wiki kwa mujibu wa kalenda ya kiswahili na pia kwa mtazamo wa kidini na kijamii katika baadhi ya tamaduni. Pia kidini, ijumaa ni siku maalumu au siku muhimu hasaa kwa wahislamu kwani ni siku ya sala ya ijumaa ambayo ni sala ya pamoja inayofanyika kati ya mchana na jioni na inaheshimiwa sana. Pia, ijumaa ni siku inayozingatiwa kama sehemu ya mwisho wa wiki ya kazi katika maeneo mengi ambapo watu huanza kujiandaa kwa mpumziko ya wikendi au shughuli za ibada na familia. Siku hii ina umuhimu wa kipekee katika maisha ya kijamii na kiroho kuwa watu wengi na mara nyingi hubeba au huambatana na maathimisho, ibada au mpumziko. Ijumaa ni siku ya kipekee katika muktatha wa kalenda na tamaduni ikibeba maana ya ibada, mapumziko na maunganisho ya kijamii au muunganisho wa kijamii katika maisha ya watu.

Naam mafanikio ni kufanikisha malengo kupata matokeo chanya au kufikia mafanikio yaliyo kusudiwa katika shughuli fulani au katika maisha kwa ujumla. Mafanikio ni dalili ya jitihada, bidi na uwezo wa mtu au kikundi kufanikisha mambo yaliyowekwa kwa lengo. Mafanikio yanaweza kuonekana katika nyanja mbalimbali kama elimu, kazi, biashara, maisha binafsi au jamii kwa ujumla. Yanaweza kuhusisha kupata mafanikio makubwa kama kuzaliwa kwa biashara mpya, kumaliza masomo kwa kiwango kizuri au kufanikisha mradi muhimu. Mafanikio huchangia ukuaji wa mtu binafsi na maendeleo ya jamii na huwezesha mtu au jamii kupata heshima, kustawi na kuridhika katika maisha yao. Pia mafanikio ni matokeo chanya ya nayothibitisha kufanikishwa kwa malengo au matarajio na ni sehemu muhimu katika kuleta maendeleo na kuridhika katika maisha ya watu na jamii Mafanikio ni kitu muhimu zaidi haswa kwa maisha ya binadamu au kwa malengo na ambayo mmeweza kupanga Unapopata mafanikio ni kitu muhimu sana.

Nam, binti ni mtoto wa kike wa mtu, yaani musichana au mwanamuke mdogo katika familia. Nineno linalotumika kumtambulisha mtoto wakike wa wanafamilia, jamii na katika muktada wa kijamii na kitamaduni. Katika maisha ya kijamii, binti ananafasi muhimu kama sehemu ya familia na jamii kwa ujumla. Na mara nyingi hulindwa na kuthaminiwa kwa mapenzi na heshima maalum. Binti pia ni sehemu ya uridhi wa tamaduni na mara nyingi anahusishwa na malezi, maadili na maendeleo ya familia na jamii. Binti ni neno la msingi katika lugha ya kiswahili linaloashiria, jinsi ya kike au jinsia ya kike na nafasi yake katika familia na jamii likiwa na maana za kijamii, kitamaduni na hata kisheria.

Naamu, ubunivu ni uwezo wa mtu au au kundi la watu kuleta mawazo mapya, mbinu mpya au njia za kipeke za kutatua matatizo, kuunda vitu vipia au kuboresha hali zilizopo, ubunivu ni mchakato wa kutumia fikra, marifa na hisia kuleta matokeo ya kipeke ambayo haya jawahi kuwepo hapo awali ubunifu una umuhimu mkubwa katika maendeleo ya sayanzi, teknolojia, sanaa biyashara na maisha ya kila siku. Kutoa nafasi kwa mtu au jamii kuonyesha vipaji kuleta maendeleo na kuleta mabadiliko chanya katika mazingira yao. Ubunifu ni kipengele muhimu kinachoendeshwa na fikra za kipeke uwezo wa kubuni mambo mpya kinachochangia mafanikio na maendeleo katika nyanja balimbali za maisha. Ubunifu ni kitu muhimu zaidi haswa kwenye maisha ya binadamu na kuweza kujiendelesha kimaisha kwa kupitia ubunifu wako yuwapo una kipaji na mbacho ni kipaji kinaeza kika kusaidia. Uweze kutumia kipajikile kwa ubunifu.

Namu, bila shaka linamanisha uhakika wa jambo fulani, yani ni kusema kwamba jambo hilo ni hakika, halina shaka au mashaka yoyote, hutumika kuonyesha imani, kuthibitisha jambo au kueleza kwamba kitu ni dhahiri na hakina ugumu wa kutiliwa mashaka. Pia katika mazungumzo ya kawaida bila shaka hutumika kama jibula kuthibitisha au kuunga mukono maoni, pendekezo au tarifa fulani na mara nyingi kutoa hisia za msimamo, thabiti na imani isiodumba. Pia kujumla bila shaka ni msemo wa kuthibitisha na kuonyesha uhakika wa jambo na hutumiwa kuimarisha mawasiliano kwa kuonyesha kwa mtu anamini au anakubaliana na jambo kwa dhati. Neno bila shaka hutumika haswa zaidi unapokuwa na mazungumzo au unapokuwa mnaunda kitu au mazungumzo na ambayo ni mazuri Unapotaka kuyapitisha bila shida zozote unaweza ukatumia neno hili bila shaka kuweza kuunga mazungumzo yaale mkono na au kuweza kutilia mazungumzo mazungumzo ya ale mkazo kwa kuweza kusema bila shaka kuwa ni mazungumzo ya ale ni mazuri na hayana shida zozote.

Naamu, alhamisi ni siku ya nne katika wiki kulingana na kalenda ya kiswahili na pia kalenda za kidunia. Ni siku inayofuata jumatano na kabla ya ijuma. Pia katika muktadha wa maisha ya kila siku, alhamisi ni sehemu ya wiki ya kazi ambapo watu wengi kuendelea na shuguli zao za kazi, shule, biyashara na shuguli nyingine za kijami. Kwa baadhi ya tamaduni alhamisi inaweza kuwa na umuhimu malumu wa kidini au kijami, lakini kwa kawaida ni siku ya kawaida ya kazi, mtu anapojipanga kuweza kuanzisha wikendi yake, alhamisi ni nzuri kuweza kujipangia pale na ijuma. Hili utakapofika wikiendi uwe na mipango yako ya kuanza wikiendi vizuri. Pia alhamisi ni siku ya wiki ambayo ina nafasi ya katikati ya mwisho wa wiki ya kazi na huchangia kupanga ratiba na shuguli mbali mbali za kijami na vilevile za kiuchumi hili kweza kuboresha uchumi.

Naam, neno sita ni nambari ya sita katika mfululizo wa nambari za msingi za kiswahili, inatumika kuhesabu au kuonyesha nafasi ya kitu katika orodha au mchakato fulani. Pia, neno sita inaweza kumaanisha kitu kinachochukua nafasi ya namba sita katika mfululizo au idadi ya vitu vinavyo hesabiwa. Kwa sita, ni sehemu ya mfumo wa hesabu unaotumiwa kwa mawasiliano ya kila siku, elimu, biashara na nyanja nyingine, mbalimbali, pia neno sita lina umuhimu mkubwa katika mahesabu na au mawasiliano, likiwa nambari ya msingi inayotumika kueleza mpangilio au idadi ya vitu katika muktadha, balimbali. Neno sita lina maana nyingi, haswa unapokuwa ukihesabu vitu, unaweza ukahesabu vitu, vifike sita au vieze kupita hata sita na kuendelea zaidi.

Naam, nyekundu ni rangi ya msingi inayotambulika kwa muonekano wake mkali na wenye kuvutia sana ni rangi ambayo huonekana kwa urahisi hata kutoka mbali kutokana na uangavu wake mkubwa nyekundu mara nyingi uhusishwa na nguvu msisimko ujasiri na hisia zenye mkazo mkubwa ina uwezo wa kuamsha hisia za haraka na kufanya mtu ajisikie mwenye ari au makini zaidi. Rangi hii pia hutumika kuashiria umuhimu hatari au tahadhari kwa sababu huonekana kama haraka na hufanya akili itambue kuwa kuna jambo la kuzingatia, jambo la kuweza kukua makini au kuwa tayari. Katika mawasiliano ya kuona, nyekundu hutumika kuvuta au kuvuta umakini na kusisitiza ujumbe fulani vile vile nyekundu huchukuliwa kuwa rangi yenye uhai na muendano Pia ikionyesha nguvu na msukumo kwa ujumla nyekundu ni rangi yenye athari kubwa katika hisia na mtazamo wa binadamu.

Naam, jitunze ni neno linalotumika kumtakia au kumkumbusha mtu ajiangalie au ajilinde kutokana na madhara aweze kujihifadhi katika hali yake ya maisha. Lina maana ya kujali afya, usalama na ustawi wa mtu binafsi neno hili hubeba ujumbe wa upendo, kujali na uajibikaji binafsi likisisitiza umuhimu wa kuchukua tahadhali na kufanya maamuzi ya haraka au maamuzi yanayolinda mwili, akili na maisha kwa ujumla Pia huonyesha nia njema ya anayesema akitamani mwenzake awe salama na aendelee kuwa katika hali nzuri. Neno jitunze ni neno ambalo unaweza ukamwambia mtu mwingine aweze kujitunza kutokana na mambo mabaya. Ajitunze kutokana na athari na ambazo si nzuri au aweze kujitunza vizuri ili asije akaingia kwenye makundi na ambayo ni mabaya aweze kupata tabia mbaya. Neno jitunze ni neno ambalo ni nzuri zaidi haswa unapomwambia mtu iwapo ni ndugu yako au rafiki yako uweze kumwambia aweze kujitunza linaashiria kuwa unamjali na ungetaka akuwe mtu mzuri ni akuwe na muonekano mzuri.

Naam, mkono ni sehemu ya mwili wa binadamu inayotokea kuanzia begani hadi kwenye kiganja au vidole. Ni kiungo muhimu sana kinachomwezesha mtu kufanya kazi nyingi za kila siku kama kushika, kubeba, kusukuma au kuvuta vitu. Na kuashiria mkono una jukumu kubwa katika utekelezaji wa shughuli za kimwili na katika mawasiliano kwani hutumika pia kueleza hisia au mawazo kupitia ishara Pia mkono huonyesha uwezo msaada na ushirikiano katika matumizi ya lugha Neno mkono linaweza pia kuwakilisha msaada au ushirikiano wa mtu au ushiriki wa mtu katika jambo fulani. Hivyo mkono si tu kiungo cha mwili bali pia ni ishara ya uwezo na mchango wa binadamu katika maisha yake au katika jamii. Pia mkono ni kiungo muhimu haswa unapokua ukitaka kuwa hudumia wenzako. Mkono ni kiungo muhimu zaidi kwa sababu husaidia binadamu kueza kufanya shughuli nyingi au kueza kufanya kazi zake binafsi au kazi hata saw ofisini ama kueza kufanya kazi zingine na ambazo ni muhimu zaidi mkono ni kiungo muhimu saidi kwa maisha ya binadamu.

Na'am, mlango ni sehemu muhimu ya jengo inayowezesha mtu kuingia na kutoka ndani ya nyumba Pia mlango huu hutenganisha mazingira ya nje na ya ndani hivyo una jukumu kubwa katika kulinda usalama, faragha na utulivu wa kazi. Mlango wa nyumba hufungwa na kufunguliwa kwa utaratibu au umaalum ili kuthibitisha upatikanaji wa watu au vitu vinavyoingia ndani. Pia, mlango wa nyumba hutenganishwa au hutengenezwa kwa nyenzo imara ili kuhimili matumizi ya mara kwa mara na kutowa ulinzi dhidi ya hatari mbali mbali. Pia husaidia kuzuia vumbi upepo na kelele zisizo za lazima. Kuingia ndani ya nyumba zaidi. Pia mlango wa nyumba huchangia katika mpangilio wa muonekano wa jengo kwani ni sehemu ya kwanza inayotambulisha nyumba Hivyo mlango wa nyumba una umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku na ya mwanadamu. Mwanadamu hawezi kuhishi bila mlango Iwapo amejenga nyumba yake ni lazima pawe na mlango ambao ni mlango mzuri na mlango mzito.

Naamu, ubora ni hali ya kitu, kazi au huduma kuaa nzuri na kufanyo kwa uangalifu mkubwa unaonyesha jinsi jambo lilivyofanywa kwa umakini, usahihi na nidhamu ili liwe na matokeo mazuri ubora huonekana pale ambapo hakuna makosa makubwa na kazi inafanyika kwa mpangilio mzuri kuanzia mwanzo hadi mwisho ubora pia unaonyesha kujali kile kinachofanywa na kuheshimu mahitaji ya watu wanaotumia au kufanikia au kunufaikia na jambo hilo Pia unaonyesha kufanya kazi kwa bidii, kutumia muda unaofaa na kuhakikisha kila hatua inafanyika ipasavyo pale panapokuwa na ubora kuna ufanisi, kuridhika na kuaminika kwa matokeo yanayopatikana. Pia ubora ni kufanya jambo kwa njia sahihi kwa kiwango kizuri na kuwa na lengo la kupata matokeo ubora yanayokubalika na watu wengi. Matokeo bora ni muhimu saidi haswa unapokuwa na kazi yako uweze kupata matokeo bora huleta ubora na ambao ni mzuri zaidi.

Bustani ni eneo lililotengwa kwa ajili ya kupanda na kutunza mimea mbalimbali kama maua, miti au mazao mengine. Bustani hutunzwa kwa uangalifu ili iwe safi enye mpangilio mzuri na ya kuvutia. Inahitaji matunzo ya mara kwa mara kama kumwagilia kupalilia na kuhakikisha mimea inakua vizuri. Bustani husaidia kufanya mazingira yawe mazuri na ya kupendeza, pia hutoa nafasi ya utulivu na mapumziko kwa watu, kwani uwepo wa mimea huleta hewa safi na hisia za utulivu. Bustani inaweza kuwa ndogo au kubwa kulingana na mahali ilipo, lakini lengo lake kuu ni kukuza na kuhifadhi uzuri wa mazingira. Pia, bustani ni sehemu muhimu inayochangia uzuri wa eneo, afya ya mazingira na ustawi wa watu wanaoishi karibu na yo. Bustani ni kitu kizuri saidi cha kueza kuvutia na kuleta mandhari nzuri. Haswa unapopanda pale nyumbani kwako huwa bustani ina mandhari nzuri ya kupendeza.

Na'am, wali ni chakula maarufu kinachotengenezwa kwa kupika mchele katika maji hadi uwe laini na mzito. Ni chakula kikuu katika mlo wa watu wengi hasa katika nchi za Afrika mashariki kama Kenya na Tanzania ukijumuisha Uganda. Wali unaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kulingana na ladha na tamaduni lakini kwa kawaida hupikwa kwa maji na mara nyingine huunganishwa na vyakula vingine kama mboga, nyama, samaki, viazi au maharagwe. Wali ni chanzo kikubwa cha nishati kwa sababu mchele au wanga mwingine unaotoa nguvu mwilini. Aidha, wali ni chakula rahisi kuandaa na kinafaa kwa kila mtu, iwe mtoto, mtu mzima au mzee, ni chakula kinachosaidia mtu kuhisi tumbo limejaa kwa muda mrefu, hivyo husaidia kuzuia njaa kwa saa nyingi. Pia wali ni chakula muhimu sana katika maisha ya kila siku kwa watu wengi hasa katika familia zinazotegemea mazao ya mchele kama chanzo cha chakula.

Na'am, baridi kidogo ni hali ya hewa au joto ambalo si kali sana lakini linafaa kuleta raha na utulivu mwilini. Hali hii inapotokea hewa huwa si moto au si baridi mno. Bali ni joto la wastani linalosababisha mtu kuhisi poa na starehe kidogo Pia, baridi kidogo inaweza kumaanisha hali ya joto ambayo mtu hahitaji kuvaa nguo nzito sana wala si lazima ajiepushe kabisa na baridi hali hii ni nzuri kwa sababu haina madhara makubwa wa afya. Na mara nyingi watu huzama katika shughuli zao kwa urahisi bila kuwa na wasiwasi wa joto kali au baridi kali. Pia asubuhi au jioni, wakati baridi kidogo watu huweza kuenda nje kwa starehe kufanya mazoezi au hata kutembea bila kuhisi usumbufu mkubwa Hali hii pia inaweza kuleta usingizi mzuri kwa watu wengine kwani joto linakuwa la kutosha kuleta utulivu mwilini. Vile vile baridi kidogo ni hali ya joto la wastani Inayowafanya watu wawe na raha bila kuathiriwa au kuadhiri vibaya mwili wao kwa joto kali au baridi kali. Hali hiyo ya hewa huleta utulivu zaidi na kufanya mtu aweze kutulia vizuri kwa raha zake.

Jumanne ni siku ya pili katika wiki inayofuata jumatatu na kabla ya jumatano ni sehemu ya ratiba ya siku saba za wiki inayotumika katika kalenda nyingi duniani Ikiwa ni pamoja na kalenda ya kiswahili katika maisha ya kila siku Jumanne ni siku ambayo watu wengi huanza kufanya kazi kwa bidii zaidi baada ya jumatatu ambayo mara nyingi huwa siku ya kupanga na kuanza shuguli mpya Pia wafanya kazi na wanafunzi na watu wengine wanaendelea na majukumu yao ya kila siku kama ilivyo pangwa Jumanne pia inaweza kuwa siku ya mikutano kujifunza au kutelekeza mipango ambayo Ilianzishwa jumatatu katika baadhi ya tamaduni jumanne ina inaweza kuwa na umuhimu maalum kama siku ya kufanya ibada maombi au shuguli za kijamii Pia jumanne ni siku muhimu katika mpangilio wa wiki kama inatoa fursa ya kuendeleza kazi na malengo yanayowekwa mwanzoni mwa wiki na kufanikisha mambo ya liyoanza Jumanne inamambo mengi au inatofauti nyingi zaidi haswa kwenye maisha ya kisasa.

Naam, nenokamwe hutumika kuelezea jambo ambalo halitafanyika kabisa kwa aslimia miamoja bila ubagusi wowote Linamaanisha kutokuwepo kwa uwezekano hata kidogo au tukiu au hali fulani kutokea kabisa Pia neno hili lina umuhimu mkubwa katika mawasiliano kwa sababu linatoa ushawishi wa dhahiri na wanguvu kuhusu hali au matendo ambayo hayata wai kufanyika tena Hivyo husaidia kuweka mipaka na kanuni katika tabia na maamuzi ya watu Neno kamwe ni kusema si kamwe au halita tokea kabisa au jambo hilo halitawai kutokea kabisa Iwapo ni mulikuwa mumekosana au kulikuwa na mzozo wa watu wa wili au kwenye kampuni yenyu mulikuwa na mzozo na wasimamizi Munaeza mkasema neno au kueza kutumia neno kamwe kusema jambo hilo halita wai kurudia tena au hamta wai kurudia mambo yale kamwe jina kamwe ni neno na ambalo ni la nguvu saidi kuweza kutumia ili kuweza kuonyesha au kuwasiliana kwa ndani kusema jambo lile halita tokea kwenye maisha tena au kamwe halita weza kuonekana.

Naamu interneti ni mtandao mkubwa wa kompyuta unaowezesha mawasiliano na kubadilishana habari duniani kote ni mfumo wa kuunganishwa kwa kompyuta simu na vifaa vingine vya kielektroniki ili watu waweze kutuma na kupokea taarifa kwa haraka na kwa urahisi kompyuta au kupitia interneti watu wanaweza kutuma baruapepe kuwasiliana kwa ujumbe wa hapo kwa papo kutazama video kusikiliza mziki kununuwa bidhaa, kujifunza mambo mapya na hata kufanya kazi mbalimbali za ofisi interneti imebadili sana jinsi tunavyofanya mambo ya kila siku kwa sababu inatoa tarifa na huduma nyingi kwa haraka zaidi kuliko hapo awali interneti pia ini chanzo kikubwa cha elimu, habari na burudani, inaruhusu watu kuungana na familia na marafiki kuanzisha biashara mtandaoni na kupata msaada wa haraka kwa matatizo mbali mbali. Interneti ni mfumo wa kidigitali unaowezesha mawasiliano na ufikishaji wa taarifa kwa watu wengi kwa wakati mmoja na ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kisasa interneti ni mtandao na ambao ni wa haraka zaidi kuweza kujua mambo na ambayo yanayoendelea na kuweza kuwasiliana na wenzako kwa haraka.

Naam sikiliza ni tendo la kuwa makini ili kusikiza sauti sinazo sungumzwa na mtu mwingine kwa lengo la kuelewa ujumbe au habari anazo taka kusambaza Linahusisha kusimama kimakini kuzingatia na kuelewa kile kinachosemwa ili kupata maarifa ushauri au habari muhimu sikiliza sio tu kusikiza sauti tu mbalimbali ni pia ni kuzingatia kwa makini na kwa moyo wote ili kufahamu maana na hisia Zilizomo katika maneno yanayosemwa katika mawasiliano kusikiliza vizuri husaidia kuondoa mkanganyiko kuimarisha uhusiano na kujenga imani kati ya watu Pia katika maisha ya kila siku sikiliza ni muhimu katika shule, kazini na hata katika familia Kwani kuwa kusikiliza mtu anaweza kujifunza kupata muongozo na kuelewa mahitaji au hisia za wengine kwa urahisi Neno sikiliza ni nzuri saidi kuweza kuwasiliana na wengine au kuweza kuwasikiliza kwa makini ili kuweza kutatua jambo lile.

Naam, neno karibu hutumika kumkaribisha mtu kwenye mahali fulani au katika tukio fulani Linamaanisha kumtangaza mtu kuwa amepokelewa kwa furaha na kwa moyo mkunjufu na kwamba yuko salama kuingia au kushiriki. Katika mazungumzo karibu hutumiwa kama salamu ya kuwakaribisha wageni, marafiki au wageni waliotembelewa au waliotembelea nyumbani kwetu ofisi au mahali pa kazi Pia linaweza kutumika kuwahimiza watu kujiunga na shughuli, mikutano au hafla fulani kwa heshima na upendo Neno hili lina maana kubwa ya ukarimu, heshima na mshikamano wa kijamii na hutumika kuonyesha kuwa mtu anathaminiwa na anapendekezwa kujiunga na kundi au mahali pale vile vile karibu ni kusema kama mtu nakuja unakaribishwa na ni njia ya kuonyesha ukarimu na kupokea kwa moyo mkunjufu au kuweza kumpokelea mtu kwa uzuri na kwa furaha na vile vile kwa upendo wa hali ya juu.

Naam mauzo ni shuguli ya kuuza bidhaa au huduma kwa wateja kwa lengo la kupata faida katika mauzo mtu au kampuni huwasiliana na mteja ili kumshawishi kununua kile kinacholetwa kama vile bidhaa za kila siku vivaa vya kazi au huduma kama ushauri usafiri au matengenezo mauzo ni sehemu muhimu sana katika biashara kwani bila mauzo bidhaa au huduma hazitafika kwa wateja na biashara haitapata mapato shuguli za mauzo zinaweza kufanyika au ana kwa ana kupitia simu mtandao au maduka ya reja reja Pia mauzo pia yanahusisha kuelewa mahitaji ya wateja kutoa maelezo sahihi na kujibu maswali au shaka wanazo weza kuwa nazo. Pia kwa hivyo mauzo siyo tu kuhusu kuuza bali pia kuhusu kujenga uhusiano mzuri na mteja ili aweze kurudi tena au kuleta mteja mwingine. Pia mauzo ni shuguli ya kuuza bidha au huduma kwa watu kwa lengo la kupata mapato na kuhakikisha wateja wanaridhika vizuri kwa kueza kuwa hudumia vizuri au kueza kuwapa mauzo na ambao ni mazuri kwa njia nzuri na kueza kudumisha heshima mnapowaziliana na mteja kuhusu mauzo yale au kuhusu bidhaa zile unazotaka kueza kumuuzia ili kueza kupata faida nzuri.

Naamu, mchana ni sehemu ya siku inayofuata bada ya jua kuamuka na kuangaza na kabla ya jioni ku, kuanzia jua kupotea au jua kupowa ni wakati wa mwanga wa mchana ambapo watu wengi huendelea na shughuli zao za kawaida kama kazi, shule na shughuli nyingine za kila siku katika muktadha wa maisha ya kila siku, mchana ni kipindi ambacho watu hufanya kazi kwa bidii wanajifunza na kushughulikia mambo mbalimbali ya maisha ni wakati ambapo mwanga wa jua unafanya mazingira kuwa wazi na rahisi kwa shughuli za nje. Mchana pia huashiria wakati wa chakula cha mchana ambapo ni kipindi cha kupumzika kidogo na kupata nguvu za kuendelea na kazi au shughuli za siku Kwa hivyo mchana ni sehemu muhimu ya ratiba ya siku kwani hutoa mwanga na nguvu kwa shughuli nyingi vile vile mchana ni wakati wa mwanga wa jua unaotumika kwa shughuli mbali mbali za kila siku na ni kipindi cha shughuli nyingi kabla ya jioni kuanza au kabla ya jioni kuingia.

Meneja ni mtu anayesimamia kupanga na kuthibiti shughuli mbali mbali ndani ya shirika kampuni au sehemu ya kazi Yeye huwa na jukumu la kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufanisi malengo ya kampuni yanatimizwa na rasilimali kama watu fedha na vifaa vinatumika vizuri Meneja huongoza timu au idara kupanga ratiba ku kugawa majukumu na kusuluhisha changamoto zinazoweza kutokea kazini Pia hutoa maamuzi muhimu kuhusu mikakati ya biashara maendeleo ya wafanya kazi na ubora wa huduma au bidhaa zinazoletwa Pia meneja ni kiongozi wa kazi ambaye anahakikisha kila mtu anafanya sehemu yake ili Kampuni ifanikishe malengo yake Meneja pia huwasiliana na wafanya kazi na wateja ili kuimarisha mahusiano na kuboresha utenda kazi Pia, meneja ni mtu mwenye jukumu la kusimamia na kuongoza shughuli za kazi ili kuhakikisha kila kitu kinaenda kama kinavyo paswa na mafanikio yanapatikana ile kuweza kuendesha kampuni au sehemu ile kuweza kuiendesha vizuri.

Samahani ni neno linalotumika kuomba msamaha au kuonyesha pole kwa mtu mwingine mtu anahitaji kuonyesha kuwa anaomba radhi kwa kosa kero au usumbufu aliyosababisha kwa njia yoyote ili au njia yoyote iwe kwa maneno, matendo au hali Neno samahani hutumiwa pia kuomba msamaha kabla ya kuingililia mazungumzo, kuomba nafasi au kuomba msamaha kwa kushindwa kufanikisha matarajio ya mtu mwingine ni njia ya heshima na adabu inayosaidia kuimarisha uhusiano mzuri kati ya watu Pia mtu anaweza kusema samahani anapo kosea kusema kitu kuleta usumbufu au anapohitaji kuomba ruhusa ya kufanya jambo fulani hii inaonyesha utambuzi wa makosa au hofu ya kuwatatiza kuweza kuwatatiza wenzake au wana familia au wenye wafanya kazi wenzake Pia ni sehemu muhumi ya mawasiliano Samahani ni neno la kuomba radhi au pole ambalo hutoa heshima adabu na unyenyekevu katika mahusiano ya kila siku.

Mara kwa mara humaanisha kufanya jambo fulani kwa usahihi mara nyingi na kwa ukaribu wa muda Hali hii inamaanisha kitendo kinachojirudia au kufanya kwa vipindi vingi bila kukosana. Katika maisha ya kila siku mara kwa mara hutumiwa kueleza matendo au tukio ambalo ufanyika kila wakati au wakati mwingi kama vile kula chakula, kufanya mazoezi au kuwasalimia watu kwa mfano mtu anaweza kusema anakunywa wa maji mara kwa mara ili kuhakikisha mwili unakuwa na afya nzuri Pia kutumia neno hili tunasisitiza umuhimu wa usitawi na kuendelea kufanya kitu ili kupata matokeo mazuri au kuzuia matatizo Pia linaonyesha tabia ya kudumu na si ya mara moja tu Vilevile mara kwa mara ni kusema kwamba jambo fulani hufanyika kwa kurudiarudia kwa muda au kwa vipindi tofauti kwa lengo la kuendeleza tabia au matokeo fulani.

Mawasiliano ni mchakato wa kubadilishana habari, mawazo, hisia au ujumbe kati ya watu wawili au zaidi Kwa kutumia njia mbalimbali kama maneno, maandishi, ishara, sauti au teknolojia kama simu na kompyuta mawasiliano ni muhimu sana katika maisha ya kila siku kwani husaidia kuelewana, kushirikiana na kutatua matatizo kwa haraka Pia, watu hutumia mawasiliano kuzungumza na familia marafiki wafanyakazi na wateja ili kufanikisha mambo mbalimbali kwa usahihi na kwa haraka. Pia, mawasiliano mazuri yanahitaji siyo tu kusema au kuandika, bali pia kusikiliza kwa makini, kuelewa ujumbe na kujaribu ipasafyo au kujibu ipasafyo bila mawasiliano yenye ufanisi. Watu huweza kutofautiana, kutoelewana au kushindwa kufanikisha malengo yao. Vile vile mawasiliano ni njia ya mchakato wa kuwasiliana na wengine kwa lengo la kuelewa na kufanikisha mambo ya pamoja kwa njia ya mazungumzo, maandishi au teknolojia. Mawasiliano ni muhimu sana haswa kwa watu wanaotaka kuweza kuwa na umoja.

Novemba ni mwesi wa kumi katika kalenda ya Gregorian ambayo ndiyo kalenda inayotumika duniani kote Kwa shuguli za kila siku novemba haja bada ya oktober na kabla ya disember Novemba ni kipindi ambacho hali ya hewa inaweza kubadilika kulingana na eneo kama vile kuanza kwa baridi katika maeneo yenye misimu au misimu ya mvua za mzimu wa joto katika maeneo mengine pia novemba hua na siku dheladhini za kalenda Novemba ni mwezi muhimu kwa sababu katika sehemu mbalimbali za dunia hufanyika matukiu ya kihistoria sikukuu na hafla mbalimbali za kidini au za kijamii Pia katika baadhi ya nchi novemba huwa na sikukuu za kuadhimisha uhuru kumbukumbu au sherehe sa familia Novemba ni mwesi wa kumi katika mwaka wenye siku dheladhini na una na fasi muhimu katika ratiba za kila mwaka na matukio mbalimbali ya kijami na kitamaduni na kuwa na siku kuu nyingi ilikuweza Kwa thimisha mambo nambao ya likuwa muhimu.

Faida ni matokeo mazuri manufaa au vitu vyema vinavyopatikana kutokana na kufanya jambo fulani au kutokana na hali fulani ni kile kinachoongeza dhamani kurahisisha maisha au kuboresha hali ya mtu jamii au mazingira faida inaweza kuwa ya aina mbali mbali kama vile faida za kifedha pesa au mapato yanayopatikana faida za kiafya kuimarika kwa afya mwilini faida za kijamii uhusiano mzuri na wengine au faida za akili kujifunza na kupata maarifa au kuweza kupata mambo mapya Pia katika maisha ya kila siku watu hufanya maamuzi kulingana na faida Wanazotarajia kupata kama kufanya kazi kuwekeza au kujifunza faida huwa chachu ya motisha na kuimarisha au huweza kuimarisha ustawi wa mtu au jamii Pia faida ni mambo mazuri yanayopatikana baada ya kufanya jambo fulani yanayoongeza dhamani na kuboresha maisha kwa njia moja au nyingine faida ni kitu muhimu zaidi kwenye kwa kuweza kuongeza mapato au unapouza bidhaa zako unaweza ukapata faida pale na ambayo ni faida nzuri sana ya kukusaidia.

Bonasi ni zawadi malipo ya ziyada au zawabu inayotolewa kwa mtu kama pongezi kwa kazi nzuri mafanikio au huduma alizo zitoa zaidi ya ilivyotarajiwa Bonasi inaweza kuwa pesa zawadi likizo au manufaa mengine ya ziyada ambayo mtu hupata kama kutambua juhudi zake Pia wafanya kazi mara nyingi hupata bonazi kama motisha ya kufanya kazi kwa bidhi, zaidi au kama sehemu ya malipo ya ziyada, muishoni, mwa mwaka au bada ya kufanikisha malengo malumu kwa biyashara wateja wanaweza pia kupata bonazi kama punguzo, zawadi au huduma za ziyada, wanaponunua bidha au huduma fulani Bonazi hutowa hisia za kuridhika kuahamasisha watu na kuimarisha uhusiano mzuri kati ya mtu anayepewa bonazi na mtu anaye tasisi inayo mpa au mtu anayetowa bonazi hile kweza kumpa mtu mwenzake Pia bonazi ni malipo au zawadi ya ziyada inayotolewa kama pongesi kwa kazi nzuri mafanikio au huduma bora zaidi ya kawaida.

Tafadhali ni neno la heshima na adabu linalotumika kuomba jambo kwa upole kwa heshima au kwa unyenyekevu linatumika wakati mtu anataka kuomba msaada kuelezea hitaji au kuomba kitu kwa njia ambayo hayionyeshi msukumo au kuimarisha bali inahamasisha upendo na huruma Pia mtu anaweza kusema tafadhali akitaka mtu afanye jambo kama kusema tafadhali nisaidie au tafadhali ngoja kidogo Neno hili husaidia kuweka mawasiliano kuwa ya heshima na ya kirafiki na huonyesha kuwa mtu anayeomba anaheshimu mtu anayeombwa au msaada katika mazungumzo ya kila siku, tafadhali ni sehemu muhimu ya kuoenyesha utu na heshima kwa wengine, na pia huimarisha mahusiano mazuri ya watu. Neno, tafadhali ni ineno na mbalo ni nzuri, haswa unapotaka kupita mahali na ambapo, watu wameweza kukusanyika wengi, unaeza ukatumia neno, tafadhali nipishe ni pite, au iwapo, kuna kitu unataka kuchukua kiko mbele ya watu wengi unesa wambia Tafadhali nipishe, nipite nichukuwe kitu hicho na ambacho kiko hapo.

Nyumba ni sehemu au jengo ambalo watu huishi ndani yake kwa ajili ya makaazi kupumzika na kufanikisha shughuli za kila siku za maisha yao nyumba inaweza kuwa ndogo kama chumba kimoja tu au kubwa ikiwa na vyumba vingi, jikoni, bafu na maeneo ya kuchezea au kupumzika nyumba siyo tu mahali pa kulala, bali pia ni mahali pa kujenga familia, kuhifadhi mali na kujifunza maadili ya maisha ya pamoja inatoa usalama na faraja kwa watu wanaoishi ndani yake ikiwasaidia kujisikia salama na kuwa na mahali pa kukimbilia kutokana au kutoka kwa hali mbaya za nje Pia nyumba huundwa kwa vifaa tofauti kama vile matofali mbao au chuma mabati au kulingana na mahitaji na mazingira nyumba pia zinaweza kuwa za makaazi biashara au mengineyo lakini lengo kuu ni kutoa makaazi bora na salama kwa wenyeji au wanamoishi mlendani vile vile nyumba ni mahali pa makaazi ambapo watu huishi kupumzika na kuishi maisha yao ya kila siku kwa usalama na faraja na kuweza kulea familia vizuri.

Timu ni kundi la watu waliungana kwa lengo moja la kufanya kazi pamoja ili kufanikisha malengo fulani Kila mtu ndani ya timu huwa na majukumu malumu anayopaswa kuyatekeleza kwa ushirikiano na wengine timu hutumika katika maeneo mbalimbali kama kazi michezo shule au miradi mbalimbali kila mshiriki ana mchango wake muhimu na mafanikio ya timu hutegemea ushirikiano mawasiliano mazuri na kujituma kwa kila mmoja kuwa na timu nzuri husaidia kutatua changamoto kwa urahisi zaidi kuleta mawazo mapia na kuongoza motisha au kueza kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa BD timu hutoa nafasi ya watu kujifunza kutokana au kutoka kwa wenzao na kusaidiana Pia timu ni kundi la watu wanaofanya kazi kwa pamoja kwa lengo la kufanikisha malengo kwa ushirikiano na msaada wa kila mmoja ili kuweza kupata matokeo mazuri au kuweza kupata mazao mazuri nambayo atakayo wasaidia.

Mashua ni chombo kidogo kinacho tumika kusafiri kwa maji kama vile mito maziwa au bahari Mashua hutengenezwa kwa mbao chuma au fifa vingine na mara nyingi hutumiwa kwa shuguli za uvuvi usafiri wa watu au burudani Mashua inaweza kuwa na mashua ndogo zisiso tumia injini zinazoendeshwa kwa mkono au meli au mashua kubwa zaidi zinazotumia injini za kuendesha katika maeneo ya pwani na vijijini ambako usafiri wa barabara ni changamoto mashua ni njia muhimu ya kuunganisha maeneo na kusaidia shuguli za kila siku Pia mashua hutoa nafasi kwa watu kuishi kwa karibu na maji kufanya biashara na kuendesha shuguli mbalimbali za kiuchumi zinazohusiana na bahari au mito vile vile mashua ni chombo kinachotumika kusafiri au kufanya kazi kwenye maji Kinachosaidia usafiri uvuvi na shuguli nyingine za maji kuweza kusafirisha watu au kuweza kuwafukisha kuwapeleka kwenye viziwa au kuwatoa kwenye viziwa kuwaleta upande huu mwingine ili kuweza kufanya shuguli zao.

Ushindani ni hali au mchakato ambapo watu makundi au taasisi ukabiliana kwa lengo la kushinda kupata nafasi bora au kufanikisha malengo yao kwa kuonyesha uwezo bora zaidi kuliko wapinzani wao ushindani unaweza kutokea katika maeneo mbalimbali kama michezo, biashara, kazi, elimu na maisha ya kila siku Pia katika ushindani kila mshiriki hujaribu kutumia mbinu maarifa na juhudi zake zote ili kufikia mafanikio zaidi au kupata faida zaidi ikilinganishwa na wengine ushindani pia husaidia kuimarisha ubunifu kufanya kazi kwa bidii na kuongeza ubora wabithaa au huduma kwani watu hujitahidi kwa ubora zaidi ili kushinda Pia, ushindani pia unahitaji kuwa wahaki wenye maadili ili usije kuleta mgongano au uhasama baina ya washindani ushindi mzuri huleta maendeleo na mafanikio kwa kila mshiriki Pia ushindani ni hali ya kukabiliana na watu wengine kwa lengo la kufanikisha zaidi au kukua bora zaidi kwa kutumia uwezo na juhudi za hali ya juu ushindani ni mzuri zaidi haswa kwenye biashara kwa kuweza kujua ni biashara ya nani na ambayo itaeza ikaibuka kuwa biashara nzuri.

Nafasi ni sehemu, nafasi au nafasi ya kukaa, kusimama, kufanya kazi au kupata kitu fulani katika mazingira fulani inaweza kumaanisha sehemu halisi ya kimwili au nafasi ya fursa ya kupata jambo fulani katika maisha kazi au jamii katika maisha, nafasi inaweza kumaanisha sehemu ya kuishi, nafasi ya kazi, nafasi ya kuonyesha uwezo au kipaji, au hata nafasi ya kushiriki katika shughuli fulani. Pia, mtu anaweza kutafuta nafasi ya kazi ili aweze kupata ajira au nafasi ya kuonyesha uongozi katika timu. Vile vile nafasi pia inaonyesha nafasi ya mtu katika jamii au kundi kama vile nafasi ya kiongozi, mshiriki au mgeni kupata nafasi nzuri huweza kusaidia mtu kufanikisha malengo yake na kujiendeleza kiuchumi na au kijamii Pia nafasi ni sehemu au fursa inayomruhusu mtu au kitu kuwepo kufanya jambo au kufanikisha malengo katika mazingira fulani.

Naam, neno pole huonyesha huruma msamaha au kuelezea hali ya kuelewa na kuungana na mtu mwingine katika wakati washida, maumivu au makosa hutumiwa pia kuonyesha heshima na huruma wakati wa mtu anapokuambia anatatizo au anapomwambia mtu mwingine asikate tamaa Pia mtu anaweza kusema pole anapo mpigia rafiki wa kesimu baada ya kusikia kuwa amepatwa na ugonjwa au kupoteza mtu mpendwa Neno hili linatoa faraja na kuonyesha kuwa mtu ana mshikamano na anahisia pamoja na mtu huyo katika hali hiyongumu Nenopole hutumika zaidi kwa kuweza kuwafariji watu, kuweza kuwatia nguvu hili wasije wakakata tamaa Haswa kwa watu walio na shida mbali mbali Unapotumia nenopole unaeza ukamfariji mtu yule kuweza kumtia nguvu hili asije akakata tamaa Nenohili linanguvu zaidi kwa kuweza kumfariji mtu na kuweza kumpa matumaini na kumtia nguvu zaidi hili awe mtu mkakamavu na mtu mwaminifu.

Naam upepo ni mtiririko wa hewa unaosongea kutoka sehemu moja kuenda nyingine kwa sababu ya tofauti za shinikizo la anga au mabadiliko ya hali ya hewa upepo unaweza kuwa mpole au mkali na huleta mvuto na mabadiliko katika mazingira Pia upepo una umuhimu mkubwa katika maisha ya watu na mazingira usaidia kupunguza joto kwa kusafisha hewa, kueneza mfuke wa maji ili kuleta mfua na kusaidia usafiri wa mashua au ndege. Pia upepo unaweza kuleta adhari kama mafuriko, vibunga au mmomonyoko wa udongo ikiwa ni mkali sana. Pia upepo ni kitu nambacho kinaweza kikaleta athari nyingi kwa sababu wakati mwingine unaeza pata kuna vumbi nyingi upepo ule unapokua mkali zaidi unaeza ukaamsha vumbi ile na kuweza kuipeperusha na vumbi ile inaeza ikaingia kwenye mapafu na kukuletea magonjwa upepo unaumuhimu wake na vile vile una adhari zake.

Naamu Soksi hutengenezwa kwa vitambaa kama pamba au nyuzi zingine zinazofanya iwe laini na inayoweza kuzuia miguu kuungua au kupata baridi Soksi husaidia pia kuzuia harufu mbaya kwa kumfanya mguu usiwe na jasho sana na kutoa kinga thidiya kuumia kutokana na kuvaa vyatu au msuguwano wa mguu ndani ya viatu Zaidi ya hayo, Soksi huweza kuwa na rangi na miundo mbali mbali, hivyo watu huvutiwa pia na sehemu ya mitindo na mavazi yao Pia, Soksi huleta joto kwenye miguu na kuweza kukukinga Haswa kunapokuwa na baridi kali Unapofa Soksi, unaweza kujikinga na athari zile za baridi ilikuweza kueka migu yako ikiwa na joto Soksi ni nguo muhimu au ni kifaa muhimu haswa kwa kuweza kulinda miguu yako kutokana na baridi kali au wakati mwingine unazapata kuna joto kali kiatu kile kinaeza suguwa mguwako na kupata jeraha Kwaifo soksi ni muhimu saidi kwa kuweza kulinda miguu yako.

Barua pepe ni huduma ya mtandao inayowezesha kutuma na kupokea ujumbe wa maandishi, picha au faili, nyingine kupitia kompyuta, simu au vifaa vingine vya kielektroniki ni ni njia ya haraka na rahisi ya mawasiliano kati ya watu, makampuni au taasisi popote duniani barua pepe hutumiwa kwa madhumuni mbalimbali kama kutuma taarifa, maombi, ofa za biashara na ratiba na hata kufanikisha shughuli za kibiashara au za elimu Kwa kutumia barua pepe mtu anaweza kuwasiliana na watu wengine kwa haraka pia kuhifadhi mazungumzo au nyaraka kwa urahisi huduma ya barua pepe ni sehemu muhimu ya maisha ya kisasa kwa sababu maisha ya kisasa huhitaji teknolojia zaidi vile vile kwani inaondoa hitaji la kusafiri au kutuma barua za kawaida na hupunguza gharama za mawasiliano Pia barua pepe ni mfumo wa kutumia na kupokea ujumbe wa kielektroniki kwa njia ya mtandao na ni njia muhimu ya haraka na rahisi ya mawasiliano ya kisasa.

Habari za jioni ni salamu au swali linalotumika wakati wa jioni ili kuzungumza na mtu na kujua hali yake au mambo yanayomkumba baada ya mchana ni njia ya kuonyesha heshima, upendo na kujulia hali ya mtu mwenzako wakati wa mwisho wa siku katika mazungumzo ya kila siku kusema habari yako au habari za jioni ni kama kuanzisha mazungumzo mapya au kuendelea na mazungumzo yaliyoanza awali na husaidia kuimarisha uhusiano wa kijamii watu hutumia salamu hii kuonyesha kuwa wanamshukuru au wanamshukuru mtu na kumtakia siku njema baada ya shughuli za mchana Pia unapomwambia mtu habari za jioni ni kuweza kumjulia hali yake au kuweza kumsalimia au vile vile maana ingine ni kuweza kumjulia habari zake, ameshindaje, siku yake imeweza kumpeleka aje Iwapo ana changamoto unaweza ukampa mawaidha na ambayo ni mazuri na ambayo yataweza kumtia moyo na kueza kumuondolea mawazo yale yasije yakamletea matatizo ya kiakili au kiafya.

Naamu binamu ni ndugu wa karibu ambaye anauhusiona wa damu wakiwango kidogo au mbali zaidi na mtu mwingine lakini bado ni sehemu ya familia moja kubwa Binamu anaweza kuwa mtoto wa dada au kaka wa mzazi wako au watoto wa ndugu wa wazazi wako Pia katika tamaduni nyingi binamu huwa na uhusiano wa karibu na husaidiana katika shughuli za familia, sherehe na hata changamoto za maisha Binamu mara nyingi huonekana kama marafiki wakaribu kwa sababu wanaishi katika familia moja kubwa na mara nyingi hukutana na mara kwa mara Pia binamu ni ndugu wa familia ambayo sio ndugu wa karibu sana lakini bado anauhusiano wa damu na mtu fulani na mara nyingi hupatikana katika familia kubwa Binamu anamaana nyingi na anauhusiano mkubwa na familia na hushirikiana zaidi na familia ili kuweza kutatua changamoto iwapo kuna changamoto zinazo wakumba.

Kuku ni ndege wa kawaida aliyejaa manyoya na anayelishwa kwa ajili ya nyama na mayai aina ya kuku wa kienyeji au wa kisasa ambao hutunzwa kwa ajili ya matumizi ya chakula na biashara kuku hupatikana katika maeneo mengi duniani nanichanzo muhimu cha proteini kwa watu wanaweza kufugwa shambani au katika au hata kwenye maeneo madogo kama bustani za makazi kuku pia hutoa mayai ambayo ni chakula kingine muhimu kinachotumiwa na watu wengi kila siku kuku ni mnyama anayelishwa au anayelisha kwa haraka na anaweza kukuzwa kwa gharama nafuu Hivyo ni muhimu sana katika kilimo na biyashara ya familia Pia kuku ni ndege anayafugwa kwa ajili ya nyama na mayai na nichanzo cha chakula chenye Virotubishi muhimu kwa mwili Unapowalisha kuku unaeza ukapata faida kwa haraka kwa sababu kuku ni mnyama au ndege aliyena faida ya haraka Kwa sababu hana mambo mengi ni chakula tu kidogo unaeza ukampa pale na uweze kumuuza na kuleta faida ya haraka.

Naam, Aprili ni mwezi wa nne katika kalenda ya Gregorian inayotumika duniani kote. Aprili huja baada ya Machi na kabla ya Mei na mwezi una siku thelathini. Katika maeneo mengi, aprili ni mwezi wa msimu wa mvua au wa mpito ambapo hali ya hewa hubadilika kutoka baridi kwenda joto au kutoka joto kwenda baridi kulingana na sehemu ya dunia. Aprili pia huwa na sikukuu mbalimbali za kidini kijamii au kihistoria katika tamaduni tofauti. Mwezi huu mara nyingi huashiria mwanzo wa mambo mapya kwa watu wengi kama vile kilimo kipya mipango ya kazi au shuguli za kijamii baada ya msimu wa baridi au mapumziko Aprili ni mwwezi wanne wa mwaka wenye siku thelathini unaojulikana kwa mabadiliko ya hali ya hewa na kuwa na matukio mbalimbali ya kijamii na kitamaduni.

Naam, bafu ni sehemu au chumba kilichotengenezwa maalumu kwa ajili ya kuogea na kuusafisha mwili kwa maji bafu hutumika katika nyumba, hoteli, shule au sehemu nyingi za makazi na kazi ili watu waweze kujitunza na kuondoa uchafu mwilini au kupunguza joto. Katika bafu mtu huweza kutumia maji safi, sabuni na vifaa vingine kama sabuni za kuoga dawa za nywele na taulo ili kuhakikisha mwili unakuwa safi na wenye afya. Bafu pia husaidia kuondoa harufu mbaya na kuleta hisia za utulivu na faraja baada ya kuoga. Kuna aina mbalimbali za bafu kama vile bafu la maji moto au almarufu shower, bafu la kuoga kwa ndoo au bafu la kuoga maji baridi au moto kulingana na upatikanaji wa huduma na mahitaji. Pia bafu ni sehemu maalum ya kuogea na kusafisha mwili kwa maji ili kuhakikisha usafi, afya na faraja ili na vilevile kuweza kuondoa joto jingi kuweza kuweka mwili wako ukiwa hali nzuri.

Hospitali ni taasisi ya afya inayotoa huduma za matibabu na tiba kwa wagonjwa ni mahali ambapo watu huenda kupata huduma za tiba uchunguzi upasuaji na huduma nyingine za afya zinazosaidia kuponya magonjwa au kuzuia matatizo ya kiafya Hospitali huwa na madaktari, wauguzi na watalamu wengine wa Afia ambao hushirikiana kwa hudumia wagonjwa kwa uangalifu na taluma Pia hospitali huweza kutoa huduma za dharura, huduma za usazi, chanjo na elimu ya Afia kwa jamii Hospitali ni sehemu muhimu sana katika jamii kwa sababu hutoa msaada waharaka na mzuri wakati watu wanapougua au kupata majeraha Zinafifaa malumu vinavyo saidia kugundua na kutibu magonjwa mbali mbali Pia hospitali ni kituo cha matibabu ambacho kina hudumia wagonjwa wa kutoa huduma za afya tiba na msaada wa kiafia kwa jamii na kuweza kuwahudumia wagonjwa vizuri na kwa haraka na kwa njia inayostahili ilikuweza kudumisha watu wawe na afia nzuri.

Naam Februari ni mwezi wa pili katika kalenda ya Gregorian inayotumika kote duniani Februari huja baada ya Januari na kabla ya Machi na kwa kawaida una siku ishirini na nane isipokuwa katika mwaka wa leap year ambapo mwezi huu una siku ishirini na tisa Februari ni mwezi mfupi zaidi wa mwaka na mara nyingi huashiria mabadiliko ya hali ya hewa kulingana na maeneo mbalimbali duniani. Katika sehemu za baridi, Februari na ina baridi kali wakati au wakati mwingine sehemu za tropiki hali ya hewa inaweza kuwa ya mvua au joto kidogo mwezi huu pia hujulikana kwa sikukuu na matukio mbalimbali kama vile siku ya wapendanao almaarufu Valentine's Day inayoadhimishwa tarehe kumi na nne Februari Pia Februari ni mwezi wa pili wa mwaka wenye siku ishirini na nane au ishirini na tisa na ni muhimu katika ratiba za mwaka na matukio mbalimbali ya kijamii na kitamaduni.